Mnyama wa kufuga ambaye ningependa sana ni mbwa. Mbwa ni rafiki wa karibu, wa binadamu na huleta furaha na usalama nyumbani. Ni wanyama wengi wenye uaminifu mkubwa na mara nyingi huota uhusiano wa kipekee na watu wanaowatunza. Mbwa pia hufundisha nidhamu na uwajibikaji kwa sababu wanahitaji chakula, mazoezi na upendo wa kila siku. Zaidi ya mbwa, paka pia ni mnyama wa kufuga anayevutia, paka huleta utulivu na upole. Na mara nyingi hufanya nyumba iwe na amani. Ninahisi kuwahudumia kwa sababu hawahitaji uangalizi mkubwa kama mbwa. Lakini bado huonyesha upendo na urafiki. Kwa upande mwingine, wanyama kama ndege wadogo, huongeza rangi na sauti mzuri nyumbani. Wanaweza kufundishwa na kuleta burudani kwa familia. Kwa hivyo, mnyama wa kufunga ninayetamani zaidi ni mbwa kwa sababu ya uaminifu na urafiki wake. Pia, napenda paka kwa utulivu na ndege kwa burudani.

Mara nyingi natumia programu zinazosaidia kazi na maisha ya kila siku kwa urahisi na mpangilio. Kwa mfano programu kama Office, kama Microsoft Word na Excel kwa kuandika ripoti na kupanga takwimu. Programu za mawasiliano kama WhatsApp na Teams kwa kushirikiana na wenzangu na marafiki. Programu za muziki na burudani kama Spotify au YouTube kwa kusikiliza nyimbo na kujifunza mambo mapya programu za kifedha kwa kufuatilia bajeti na akiba kuhakikisha malengo ya kifedha yanaendelea vizuri. Programu za afya na mazoezi ambazo hufuatilia hatua na ratiba ya mazoezi kusaidia kudumisha mwili wenye nguvu. Kwa hivyo programu ninazozitumia mara nyingi ni zile ya zinazo husiana na kazi Mawasiliano, Burudani, Fedha na Afia.

Ndiyo napenda chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi kupatikana na huchukuwa muda mfupi kuandaliwa. Mara nyingi hufaa wakati ratiba imebana au mtu yuko safarini. Chakula kama chipsi, baga au pizza huleta ladha ya haraka na kuridhisha. Hata hivyo, napendelea kula kwa kiasi na kuchanganya na vyakula venye afya zaidi. Kwa sababu chaka cha haraka mara nyingi hakina virutubisho. Kwa kutosha na kinaweza kuadhiri afya ikiwe ikitayiriwa mara kwa mara.

Ninachofanya kulinda mazingira ni mambo ya msingi. Yanayo saidia kupunguza uchafuzi kwa kulida rasilmali. Kama kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa na chupa zinazoweza kutumika tena. Kupanda miti na mimea ili kuongeza hewa safi na kupunguza athari na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kutupa taka kwa mpagilio kwa kutenganisha taka zinazoweza kurejelewa na zile zisizoweza. Kuokoa nishati kwa lazima, kwa kuzima taa na vifaa visivyo tumika na kutumia taa za kisasa zenye matumizi madogo ya umeme. Kutumia maji kwa uangalifu, kwa kuhakikisha hakuna upotevu, wa maji kupitia mabomba yanayovuja au matumizi yasiyo ya lazima. Kusafiri kwa njia, rafiki kwa mazingira kama kutembea, kuendesha baiskeli, au kutumia usafiri, wa umma inapowezekana. Hatuwa hizi ndogo zikifanywa kwa pamoja huleta mabadiliko makubwa katika kulinda mazingira na kuhakikisha vizazi vijavyo vinapata dunia safi na yenye afya.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo ya nje kama mpira wa miguu na kukimbia na marafiki kwa sababu ilileta furaha na mshikamano pia nilifurahia kusoma vitabu na hadithi ambazo zilinipa nafasi ya kuingia katika ulimwengu wa ubunifu na kujifunza mambo mapya. Mbali na hayo nilipenda muziki kupika ala ndogo ndogo na kuimba nyimbo za watoto. Jambo lililojenga hisia furaha na ubunifu. Wakati mwingine pia nilifurahia kutengeneza vitu vidogo kwa mikono kama kuchora au kuunda maumbo kwa udongo. Kwa sababu kulihusisha ubunifu na uvumilivu. Kwa ujumla utotoni nilipata furaha kubwa kupitia michezo kusoma muziki na shughuli za ubunifu.

Mazungumzo kuhusu mwanga ni ya kuvutia kwa sababu mwanga huathiri moja kwa moja hali ya mtu na mazingira anayoishi. Mwanga wakati mara nyingi huleta uwiano mzuri kati ya mwanga mkali na giza. Mwanga mkali unaweza kuchosha macho na kuondoa utulivu. Huku mwanga mdogo ukifanya mazingira yaonekane mazito na wakati mwingine kusababisha usingizi au kutoona vizuri. Mwanga wa kati kwa upande mwingine hutoa faraja na unafaa kwa shughuli nyingi za kila siku kama kusoma kufanya kazi au kupumzika. Kiwango hiki cha mwanga husaidia kuunda mazingira yenye usawa ambapo mtu anaweza kuwa makini bila kuchoka haraka. Pia mwanga wa kati huongeza hali utulivu na kuleta hisia na ukaribu na faraja nyumbani au kazini. Wataalamu wa afya ya macho mara nyingi hupendekeza mwanga wa wastani kwa shughuli zinazohitaji umakini. Kwa sababu unasaidia kupunguza shinikizo la macho na kuimarisha uwezo wa kuona kwa muda mrefu. Kwa hivyo mwanga wakati ni chaguo bora kwa maisha ya kila siku. Unatoa mwonekano safi, unalinda macho na huunda mazingira yenye utulivu na faraja.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na shughuli zinazohitaji mpagilio ufanisi. Kwa mfano, kuandika na kuandaa ripoti kwa kutumia programu na za ofisi kama Word na Excel Kufanya utafiti na kujifunza kupitia mtandao, kupata taarifa mpya na marifa mapya mawasiliano kupitia barua pepe na mitandao ya kijamii ili kushirikiana na watu wengine kuhifadhi na kupanga taarifa kwa njia salama na rahisi kupatikana burudani kama kutazama video, kusikiliza mziki na kucheza michezo na kompyuta. Kwa hivyo matumiza makuu ya kompyuta ni kazi mawasiliano utafiti pamoja na burudani.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Ziara hizo huwa za kipekee kwa sababu mazingira ya maji huleta utulivu na hewa safi. Kutembea kando ya mto au kukaa karibu na ziwa husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuunganisha mtu na asili. Mara nyingi kuna mandhari mazuri ya miti, ndege na sauti ya maji inayotiririka ambayo huleta amani ya kiakili. Ziara ya ziwa pia hutoa nafasi ya shughuli kama kuogelea kupiga picha au hata kuendesha buti ndogo. Kwa upande wa mto kutazama maji yakitiririka na kusikia sauti yake ni uzoefu wa kutuliza sana. Ni sehemu ambazo huonyesha uzuri wa mazingira na umuhimu wa kuyahifadhi.

Napendelea joto kwa sababu huleta hali ya faraja na hurahisisha shughuli za kila siku bila hitaji la mavazi mazito joto hufanya mazingira yawe na uhai zaidi na mara nyingi huchochea watu kuwa na nguvu na ari ya kufanya michezo ya nje. Hata hivyo baridi pia ina faida zake hutoa utulivu na hewa safi na mara nyingi huleta usingizi bora na mara nyingi kwa ujumla joto hufanya maisha yawe rahisi na yenye furaha zaidi.

Muziki ninaoupenda zaidi ni ule unaochanganya ala za muziki kama gitaa, kinanda na ngoma kwa sababu huleta hisia na uhai na mshikamano. Muziki wa aina hii mara nyingi hujenga hali ya furaha na pia hutuliza mawazo. Napata msisimko mkubwa katika nyimbo zenye ujumbe wa matumaini na mshikamano wa kijamii. Kwani zinahusiana moja kwa moja na maadili ya kusaidia, kusaidiana kuishi kwa amani. Aidha napenda muziki wa kiasili na kitamaduni unaotumia ala za kienyeji na midundo ya asili. Kwa sababu huonyesha utajiri wa tamaduni na huleta hisia ya ukaribu na jamii. Muziki wa aina hii hunikumbusha umuhimu wa urithi na utamaduni. Kwa upande mwingine napata burudani pia katika muziki wa kisasa wenye midundo kama pop na reggae kwa sababu huleta ari na nguvu mpya. Hasa wakati wa mazoezi au mapumziko muziki kwangu ni njia ya kujieleza, kuunganisha na wengine na pia kupata utulivu wa ndani.

Ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu kufungua milango ya mawasiano na tamaduni tofauti. Lugha huleta uelewa mpana wa dunia na hurahisisha kujenga urafiki na ushirikiana wa kima taifa. Zaidi ya hilo, kujifunza mbinu za muziki mpya kama kupiga ala tofauti au kuunda midundo ya kisasa kunaleta ubunifu na furaha. Muziki ni lugha ya ulimwengu na kila mbinu mpya huongeza uwezo wa kujieleza. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kiteknolojia kama programu na uchumbuzi wa data. Kwa sababu teknolojia inabadilisha maisha ya kila siku na hutoa nafasi kubwa za maendeleo binafsi na kikazi. Kwa hivyo mambo mapya ya kujifunza ambayo yananivutia zaidi ni lugha, mziki pamoja na teknolojia.

Mnji wangu wakuzariwa unahistoria yenye mvuto na kubukubu nyingi za kipekee. Ni mahali paripoja maisha ya kijamii ambapo watu warikua na mshikamano mkubwa. Na kira mmonja arihisi kama sehemu ya famiria kubwa. Barabara zirikuwa dogo rakini zenye shuguri nyingi. Na kira siku sauti za watoto wakicheza na watu wakierekea sokoni zirijaa hewani. Soko ra mji ririkuwa kitovu cha maisha. Hapo dipo watu waripo kutana kubadirisha bidhaa, kusikia habari mpya na kushirikiana hadithi. Kurikuwa na harufu ya vyakura za kienyeji, maduda safi na viungo virivyotoka mashambani. Hari hii ilifanya kila siku iwe na ratha ya kipekee. Zaidi ya hayo kurikuwa na maenea asiri kama mito na mashamba ya riozunguka mji. Habayo ya rireta uturivu na nafasi ya kupumzika. Watoto waripetlda kukibia mashabani ni wazee waripeda kukaa kivuruni wa kisumuria hadithi za zamani. Hadithi ya mji wangu wakuzariwa ni hadithi ya mshikamano, furaha na urithi wa kitamanduni. Ni mahari ambapo kira mtu alihisi sarama na mwenye ya thamani. Na kubukubu zake ubaki kuwa msingi wa maisha yangu.

Ndio, napenda kujaribu chakupa vipya kwa sababu huleta uzoefu wakipekee na kunipa nafasi ya kugudua ladha tofauti. Kila chakula kipya huwa na historia na utamaduni wake, na kujaribu huongeza uelewa wa tamaduni mbalibali, pia huchangia ubunifu jikoni, kwa sababu mara nyingi ladha mpya hu inspire kujaribu mapishi tofauti nyumbani, zaidi ya ladha kujaribu vyakula vipya huileta furaha na mshangao. Kuna wakati chakula kinakua bora kuliko ulivyotarajia. Na wakati mwingine kinakua changamoto lakini bado ni sehemu ya kujifunza. Njia nzuri ya kupanua upeo wa ladha na kupata kumbu kumbu mpya.

Nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia kadhaa kulingana na mazingira na kazi inayohusika. Mikutano ya ana kwa ana, husaidia kujadili maswala kwa uwazi na kujenga mshikamano wa timu. Barua pepe hutumika kwa taarifa rasmi, ripoti na mawasiliano yanayohitaji kumbukumbu. Simu na ujumbe mfupi ni njia haraka ya kufikisha taarifa muhimu au dharura. Programu za mawasiliano ya kikazi kama Microsoft Teams au Whatsapp kwa kushirikiana. Kutuma mafaili na kupanga majukumu, ripoti zilizoandikwa kwa kuhakikisha kila mtu anaelewa hatua na malengo ya kazi. Njia hizi huchangia uwazi, ushirikiano na ufanisi katika kazi za kila siku.

Ndiyo, kuendesha baisikeli ni shughuli ninayopenda kwa sababu inaleta afya na furaha. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kuimarisha misuli na moyo. Huku pia, ikisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuendesha baisikeli hutoa nafasi ya kufurahia mandhari ya nje hewa safi na kuungana na mazingira kwa karibu zaidi ya hilo wa baisikeli ni usafiri rafiki kwa mazingira kwa sababu haichafui hewa na husaidia kupunguza matumizi ya mafuta. Ni shughuli inachanganya burudani, afya na uwajibikaji wa mazingira kwa wakati mmoja.

Shughuli, ninayoipenda zaidi ni kusoma vitabu kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kupanua upeo wa mawazo. Kusoma, huniletea utulivu, huimarisha umakini na kunisaidia kuelewa tamaduni na historia tofauti. Bali na kusoma, napata pia furaha kubwa katika muziki. Kupiga ala kama gitaa au kinanda na kusikiliza nyimbo zenye ujumbe wa matumaini. Muziki hunipa njia ya kujieleza na kuungana na watu wengine. Kwa hivyo shughuli zangu za kupendeza zaidi ni kusoma na muziki. Kwa sababu zote huchangia maarifa, ubunifu na utulivu wa kiakili.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile udongo mvua inaponyesha. Harufu hii hureta hisia ya uturivu na ukaribu na asiri. Ni harufu safi yenye radha ya maisha mapia na mara nyingi huamusha kubukubu za furaha za utotoni au safari vijijini. Napenda pia harufu ya vitabu vipya na vya zamani. Kitabu kipia hurata msisimuko wakujifunza jabo jipia. Huku kitabu cha zamani kikibeba historia na kubukubu za muda mrefu zaidi ya hayo harufu ya mau kama waridi na jasmini unipa hisia ya amani na furaha kwa mara nyingi uongeza hari ya kupumzika. Harufu hizi huchanganya uzuri wa asiri na udurivu wa kiakiri. Kwa jumra, harufu ninazo zipena nizire zinazo husiana na asiri, maharifa na udurivu wa maisha.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani lakini ninaelewa kwa nini watu wengi hupenda kuwa nao. Ndege wa kufugwa kama kasuki. Wengine hupenda kasuku kwa sababu wanaweza kuiga maneno na kuwasiliana. Huku kanari wakijulikana kwa nyimbo zao tamu. Kufuga ndege kuna hitaji pia uangalizi maalum, chakula sahihi, usafi wa banda au kifaa cha kufugia na nafasi ya kutosha ya kuruka au kucheza. Ni wanyama wanaoweza kuleta furaha na utulivu lakini pia huhitaji uvumilivu na kujali ili waishi kwa afya njema.

Shughuli zangu za wikendi mara nyingi huzingatia mapumziko na kujipa nguvu upya. Napenda kutumia muda kusoma vitabu vya maendeleo binafsi au historia. Kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunituliza. Pia napata furaha katika muziki, kupiga gitaa au kinanda na wakati mwingine kusikiliza nyimbo zenye ujumbe wa matumaini. Wikendi pia ni wakati mzuri wa mazoezi ya asubuhi kama kutembea. Na kukimbia kidogo ili kuimarisha afya na kuanza siku kwa nguvu. Nikiwa na nafasi napenda kwenda nje kwenye mazingira ya asili. Kama bustani au kando ya mto kwa utulivu na hewa safi. Kwa jumla, wikendi yangu hujumuishwa na kusoma, kusikiliza muziki, kufanya mazoezi na kufurahia asili ili kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na uwazi wa mawazo.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuanza kwa shukurani na kupanga hatua ndogo za maendeleo binafsi. Asubuhi ni wakati mzuri wa kutafakari mambo matatu unayoshukuru nayo. Huenda ni afya yako, familia au hata nafasi ya kuamka na kuanza siku mpya. Shukrani huweka akili katika hali chanya na husaidia kushughulikia changamoto kwa mtazamo wa matumaini. Baada ya shukrani unaweza kupanga hatua moja ndogo ya kujenga afya au ujuzi. Hii inaweza kuwa kutembea kwa dakika ishirini, kufanya mazoezi ya kupumua au kusoma. Kurasa chache za kitabu cha maarifa. Hatua ndogo hujenga nidhamu na huongeza nguvu ya kuendelea na malengo makubwa.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa ujumbe unafika kwa uwazi, usahihi na kwa wakati ili kusaidia ufanisi wa kazi na mshikamano wa timu. Mawasiliano bora huanza na uwazi kutumia lugha rahisi na isiyo na utata ili kila mtu aelewe majukumi yake pili ni usahihi kutoa taarifa kamili sahihi bila kupotosha kwa sababu makosa kidogo inaweza kuathiri matokeo mkubwa. Tatu ni heshima lugha yenye adabu na kuzingatia hisia za wengine huimarisha ushirikiano na kuodoa migogoro. Kipaumbele kingine ni kufika kwa wakati. Taarifa zikichelewa, maamuzi na ratiba huwathirika. Hivyo ni muhimu kutumia njia za haraka kama barua pepe, ujumbe wa kikazi au mikutano fupi. Pia ushirikiano wapande zote mawasiliano si ya upande mmoja tu, bali ya majadiliano ambapo kila mtu anahisi kusikilizwa na kushirikishwa.

Ninapenda kuongea zaidi kwa sababu mawasiriano ya moja kwa moja hureta ushirikiano, uelewano na kujenga uhusiano wa karibu. Kuogea ni njia haraka ya kushirikisha mawazo, kutoa msaada na kutatua changamoto kazini au nyumbani kipengele kinachojenga ushirikiano wa kijamii na kuimarisha ushirikiano wa timu faida kubwa ya kuongea ni kwamba unaondoa mkanganyiko kwa sababu unaweza kufafanua mara moja na kusikia majibu ya moja kwa moja. Pia huongeza uaminifu na heshima kwani sauti na maneno huonyesha hisia na nia ya kweri. Katika mazingira ya kikazi kuongea huwezesha maamuzi ya haraka na huimarisha ushirikiano wa timu katika maisha ya kira siku hureta ukaribu na huimarisha uhusiano wa kifamiriya na kijamii.